Kwa maisha yangu ya kila siku, njia ya usafiri ninayotumia mara nyingi ni matatu. Si kwa sababu ni chaguo rahisi kila wakati. Bali kwa sababu ni ile inayopatikana kirahisi na inanifikisha haraka kuliko nyingine nyingi. Hasa nikizingatia foleni za Nairobi. Kuna siku napata matatu haraka na safari inakuwa laini. Lakini pia kuna siku foleni ni nyingi na safari inachukua muda mrefu kuliko ulivyopanga. Hapa ndipo unajifunza uvumilivu kwa sababu hauna njia nyingine isipokuwa kuenda na safari. Kitu napenda kuhusu kutumia matatu ni kwamba kila siku ni tofauti. Muziki, watu na hata mazungumzo hubadilika. Unakutana na watu wa aina tofauti na hilo linakufanya ujisikie kama sehemu ya mji. Pia kuna changamoto, wakati mwingine kuna msongo wa fulani kama muda unauruhusu. Kutembea kunanipa nafasi ya kufikiria na kupunguza stress kidogo. Pia kunanisaidia kuepuka foleni kabisaa. Kwa kifupi, usafiri wangu ni wa kila siku, unategemea hali ya siku. Lakini mara nyingi matatu ndio chaguo langu kwa sababu inanipa uhuru na inaniwezesha kuendelea na ratiba yangu.